Jee, unaifadhi kitu cha thamani? Ndiyo. Ninaifadhi vitu ya dhamani hasa vile vilivyo na dhamani ya kihisia na ya baadae. Ninaweza kuifadhi nyaraka muhimu kumbukumbu maalumu kama picha au zawadi nilizopewa pamoja na vitu vinavyo nihusu na kazi au maendeleo yangu kibinafsi. Vitu hivi nina vyo vihifadhi kwa uangalifu ili visi arithike na kupotea. Kwa sababu vina maana kubwa kwangu, kwangu thamani si fedha pekee bali pia kumbu kumbu na vitu vinavyonikumbusha safari yangu ya maisha, mafanikio na watu muhimu.

Unapendelea kusoma gazeti au habari mtandaoni. Unapendelea habari za mtandaoni kuliko masomo ya gazeti. Abari ya mtandaoni ni raisi kupatika na usawisha haraka na inaweza kuisoma wakati wowote kupitia kwa simu au kompyuta. Pia unipa fusra kupata vyanzo mbalimbali na mitazamo tofauti kwa wakati mmoja. Ata hivyo masomo ya gazeti yanamvuto wake. Asa kwa wale wanaopenda kusoma kwa utulivu bila usumbufu wa kidigitali. Kwa upande wangu, habari za mtandaoni unifaa zaidi kwa sababu ya uraisi, kasi na ufanisi wake katika maisha ya kila siku.

Unapenda nini kuhusu mtaa wako? Napenda mambo mengi kuhusu mtaa wangu hasa utulivu na mshikamano wa kazi. Watu wengi wanaishi kwa amani na heshima na ni rahisi kusaidiana pale inapohitajika. Napenda pia kwamba mtaa wangu huduma muhimu karibu kama maduka shule na usafiri jambo linalohisisha maisha ya kila siku. Zaidi ya hayo mazingira ya mtaa wangu ni safi na salama yanayofaa kwa kutembea na kupumuzika. Kwangu mtaa mtaa wangu ni mahali panaponipa faraja usalama na hisia za kuwa nyumbani. Jambo linalonifanya nisikie vizuri kuishi hapo kila siku.

Jee, unatoa sadaka au mchango. Ndiyo, ninapenda kutoa mchango kulingana na uwezo wangu, ninaamini kutoa ni njia ya kusaidia wengine na kuchangia maendeleo ya kijami. Michango inaweza kuwa ya fedha muda au msaada wa mawazo wa ujuzi pale unapoitajika. Kutoa hunipafuraha kuridhika kwa sababu najua mchango wangu. Hata kama ni mdogo unaweza kuleta mabadiliko au chanya kwa kila kwa mtu au kikundi. Pia hunifundisha kuwa unyenyekevu mshikamano na kuwa jali wengine. Kwa ufupi kutoa mchango ni sehemu ya maadili yangu na njia ya kuonesha uwajibikaji kwa jamii.

Mafunzo gani ungependa kupata kazini? Mafunzo ningependa kupata kazini mafunzo ya kuongeza ujuzi wa kitaalamu na kibinafsi. HASAA ningependa mafunzo ya uongozi ili kujifunza jinzi ya kusimamia watu, kufanya maamuzi bora na kuamazisha timu. Pia ningependa mafunzo ya teknolojia na zana za kisasa ili kuongeza ufanisi wa kuenda sambamba na badiliko ya digitali. Zaidi ya hayo mafunzo ya mawasiliano na uduma kwa wateja yangenisaidia kuboresha mausiano kazini. Na kwa ujumula mafunzo haya yangenisaidia kukua kitaaluma. Kuongeza ufanisi kazini na kuchangia zaidi mafanikio ya shirika.

Unapendelea mfumo gani wa simu? Napendelea mfumo wa adroidi. Napenda adroidi kwa sababu ni rahisi kutumia. Inaniruhusu kubinafisisha simu kulingana na mahitaji yangu na ina aina nyingi za simu za kuchengia kulingana na bajeti. Pia napenda uhuru wa kupakua na kutumia programu mbalimbali bila vikwazo vingi. Mfumo wa adroidi hunipa urahisi katika kazi na kila siku kama mawasiliano, kazi na burudani. Kwa ufupi napendelea adroidi kwa sababu ni ya rahisi unaoyumbulika na hunipa uhuru kutumia simu yangu kwa njia ninayoipenda.

Unapendelea mwanga mkali au mwanga wa kati. Napendelea mwanga wa kati. Mwanga wakati unipa utulivu wa faraja asa inapokuwa ni kifanya kazi kusoma au kupumzika. Mwanga mkali sana unaza kuchosha macho huku mwanga hafifu ukifanya uwe vigumu kuona vizuri. Mwanga wa wakati unisaidia kuwa na makini bila usumbufu na pia ukufanya mazingira yaonekana kwa kupendeza na utulivu kwa kifupi. Napendelea mwanga wa kati kwa sababu ni rafiki kwa macho yangu wa kutuliza na unaofaa kwa shuguli nyingi za kila siku.

Unafanya nini kuongeza uzalishaji wako? Hili kuongeza uzalishaji wangu huwa nafanya mambo kadhaa muhimu kwanza napanga kazi zangu mapema na kuweka malengo ya kila siku na kipaumbele. Pili natumia muda wangu vizuri na kuepuka usumbufu usio na walazima na kugawa kati katika kazi. Vipindi vidogo vinavyoweza kudhibitika. Pia huchukua mapamuziko mafupi hili kupumzisha akili na kurejesha umakini. Zaidi ya hayo hujitahidi kujifunza na kuboresha ujuzi wangu ili kufanya kazi kwa ufanisi zaidi. Mawasiliano mazuri na kushirikiana na wenzangu pia unisaidia kwa kazi kwa haraka. Uzalishaji wangu huongeza kupitia mpangilio mzuri nidhamu na kujitunza kimwili na kiakili.

Je, umewahi kununua tikiti za tukio? Ndio. Nimewahi kununua tikiti za matukio mbalimbali. Nimenunua tikiti za matamasha ya muziki, mechi za mchezo au hafla maalum kulingana na kile nachokivutia. Kununua tikiti hunifanya nijisikie na msisimuko wa matarajio ya tukio lenyewe. Pia hunifundisha kupanga mapema, kuhifadhi tikiti vizuri na kuandaa muda wangu ili kufurahia tukio bila usumbufu. Kwa ujumula kununua tikiti za tukio ni uzoefu mzuri kuniongezea furaha na kumbukumbu nzuri.

Unangoja barua pepe mara ngapi kwa siku. Uangalia na kusubiri barua pepe mara kadhaa kwa siku. Hasa wakati wa kazi kwa kawaida. Hukagua asubuhi nikianza siku. Mchana wakati wa mapumziko na jioni kabla kumaliza kazi. Hunisidia kufanya kuwa na taarifa mpya wakati. Kwa wakati kujibu haraka pale napoitajika na kuepuka kuchelewa kwa majukumu muhimu. Hata hivyo hujitahidi kutokangua barua pepe kila dakika ili nisipoteze umakini kwenye kazi nyingine. Kwa kifupi huangalia barua pepe mara kadhaa kwa siku kwa uiano mzuri kati ya ufanisi na kwa umakini.

Chakula gani unachopenda zaidi? Chakula nachopenda zaidi ni pilau, unapenda pilau kwa sababu ni tamu, yenye harufu nzuri na inamchanganyiko wa viungo vinavyofanya latha kuwa ya kipeke. Pia pilau ni chakula kinachofaa kwa afla au sherehe, lakini pia kinaweza kuliwa siku za kawaida. Napenda jinzi vinavyo pikwa kwa umakini na mara nyingi upendelewa pia na familia na marafiki. Kwa kifupi pia ni chakula kinachopendeza nacho kwa sababu ni kitamu kinachokumbusha familia na ufanya kula kwa furaha.

Umawahi kufikiria kuanzisha biashara yako? Ndio, nimewahi kufikiria kuanzisha biashara yangu, wazo hilo hunivutia kwa sababu linanipa nafasi ya kujitengemea, kuutumia ubunifu wangu na kutekeleza mawazo mapya, kuanzisha biashara pia kungeweza kunipa fursa ya kukua kifedha na kitaaluma pamoja na kutoa ajira ya huduma kwa wengine, hata hivyo najua biashara inahitaji mipango mizuri, mtaji na nidhamu, hivyo ningependa kujifunza na kujiandaa vizuri kabla ya kuanza. Kwa ujumla kuanzisha biashara ni ndoto ninayoiona kama fursa ya kujifunza kukua na kujitegemea zaidi.

Unapenda kununua vitu wapi? Napenda kununua vitu katika maduka mbalimbali kulingana kile ni nachokitaka. Kama maitajia kila siku mavazi au vitu vya nyumbani baadhi ya mali napo unua kununua ni kwenye maduka makubwa na vituo vya ununuzi kama kwenye spar mall mahali ambapo kupata vitu mbalimbali kwa pamoja na burudani hapa kuna kimbo shopping center through matangii soko lenye maduka la vitendo. Kuna mwihoko shopping center kituo cha ndani cha chenye biashara. Kwa mavazi na vitu maalum kuna prima boutique kwanza kids baby shop na maduka ya manguo na mitindo. Pia mara nyingi kununua mtandaoni ni chaguo zuri kwa urahisi. Na kulinganisha bei kabla ya kwenda dukani ama kununua kitu icho unachotaka kununua.

Ni nini kipaumbele kazini kwa mawasiliano? Kipaumbele kazini kwa mawasiliano ni kuwa wazi, sahihi na kwa heshima. Hii inamaanisha kwamba unapaswa kueleza mawazo yako kwa uwazi bila kuchanganya au kuwatatiza wenzako. Pia kusikiliza na kwa makini ni muhimu ili kuelewa mahitaji, hoja au malalamiko ya wenzako au wateja. Mawasiliano kazini yanapaswa pia kuwa na haraka na yenye usahihi. Kuhakikisha kwamba taarifa muhimu zinazokawia, watu wanaohitajika bila kuchelewa. Zaidi ya hayo heshima na utulivu inahakikisha uhusiano mzuri kuondoa miongogano na kufanya kazi kwa ushirikiano. Kwa ufupi kipaumbele ni uwekaji wazi, usikilizaji, heshima na usahii wa taarifa kazini.

Chakula gani cha kigeni umewahi kujaribu? Chakula cha kigeni ambacho nimewahi kukijaribu ni githeri ambacho githeri kimekuwa chakula ambacho mimi ni mgeni kwa ninapokikula. Kwa sababu sijawahi kukila tangu utotoni na kimenifunza mambo zaidi kwa sababu kinatia nguvu kwenye mwili na kiafya ya binadamu huongeza pia kupunguza mwongo wa mawazo kwenye akili na pia ni chakula ambacho kina starehe zake mtu ambapo anapopika hakihitaji mambo mengi ama upikaji mwingi ama kusanye vitu mingi kwenye upishi wa chakula ya githeri.

Unafanya nini kila jioni kabla ya kulala? Kila jioni kabla ya kulala ufanya mambo kadhaa ili kutulia, kupumuzika na kujiandaa kwa siku inayofuata. Kwanza kujiandaa kwa kufanya shuguli za kawaida na kuoga, kufanya usafi wa meno kisha kujaribu kupunguza shuguli za kiakili na kwa masomo, kusoma kitabu kidogo, kusikiliza muziki laini. Au kufanya tafakari fupi baada ya hapo huandaa mambo muhimu kwa kesho. Kama kupiga ratiba kuandaa nguo na kuakisha vivaa vya kazi viko tayari. Mwisho hujaribu kulala mapema au wakati unaofaa ili kupata uzingizi mzuri wako. Na kwa kifupi utaratibu wa jioni ni kupumzika kutulia akili na kujiandaa kimwili na kiakili kwa usingizi mzuri.

Unapendelea kitanda kigumu au kizuri? Ninapendelea kitanda kizuri kinachokuwa cha kutulia na kuunga mkono mwili mzuri. Si lazima kikuwe kigumu sana lakini ni muhimu kwa kuwa na matress inayofaa mgongo, inayotoa faraja na usingizi wa kutosha. Kitanda kizuri husaidia kupumzika vizuri na baada ya siku ndefu ya kazi au shughuli nyingine na kuondoa uchovu wa mwili. Zaidi ya hayo kitanda kizuri hufanya usingizi uwe wa amani na wenye ubora, jambo linaloongeza afya na nishati ya siku inayofuata. Kwa kifupi napendelea kitanda kinachotoa faraja usaidizi mwili na usingizi mzuri.

Je, unapenda kununua vitu mtandaoni? Ndiyo, napenda kununua vitu mtandaoni? Kununua mtandaoni hunipa faida kadhaa ni rahisi haraka na naweza kulinganisha bei na bidhaa mbalimbali bila kuenda dukani kwa mwili. Pia naweza kuona maoni ya wateja wengine kabla ya kuamua kununua. Jambo linalonipa ubora wa au dhamani ya kitu ninachokitaka. Kwa kawaida, huangalia sifa, bei na masharti ya malipo ya kurejesha kabla ya kufanya ununuzi. Kwa kifupi, kununua mtandaoni ni chaguo langu kwa sababu ni rahisi kinafaa na kinanipa chaguo zaidi ya bidhaa kulinganisha na bei.

Unaenda hospitali mara ngapi kwa siku ama kwa mwakani. Mimi uenda hospali mara chache kwa mwaka. Kawaida ni pale ninapoitaji uduma za kawaida na au vipimo vya hafya. Mara nyingi ufanya ukaguzi wa hafya mara moja au mbili kwa mwaka. Kama kinga na kuangalia hafya ya mwili kwa jumla. Hii usaidia kubaini, matatizo mapema na kudumisha afya zuri. Zaidi ya hayo nikienda hospitali uzingatia pia ushauri wa madaktari wa matibabu yote yanayoitajika. Kwa kifupi mimi huenda hospitali kulingana na maitaji ya afya na matibabu mara chache lakini kwa umakini wa kutosha.

Changamoto gani unakutana nazo kazini? Changamoto ninazo kutana nazo kazini ni kadhaa lakini kubwa zaidi ni msongamano wa kazi na muda mdogo wa kukamilisha majukumu. Wakati mwingine kazi ni zinakuja kwa wakati mmoja na hii naweza kuleta msongamano wa mawazo na pia au changamoto nyingine zinazowasiliana na siyo wazi. Kazi ya wafanyakazi au idara jambo linaloweza kusababisha kuchelewa kwa kazi au kuto kuelewana. Kwa wengine teknolojia au vifaa visivyo kamili pia vinaweza kuwa changamoto ikiwakilisha kikwazo kwa utendaji. Hata hivyo changamoto hizi unifundisha mpangilio bora uvumilivu na mbinu za kushughulikia matatizo yenyewe.

Programu gani ya simu hutumia kila siku. Kila siku hutumia programu kadhaa za simu kulingana na mahitaji. Lakini namba moja ni WhatsApp. Napenda kutumia WhatsApp kwa sababu inarahisisha mawasilio na marafiki, familia na wenzangu kazini. Kwa haraka na kwa urahisi pia hutumika kutuma ujumbe, picha video. Na hata kupiga simu au video call bali na WhatsApp huangalia pia email, kalenda na programu za habari mtandaoni ili kufuatilia shughuli za kila siku na taarifa muhimu. Kwa kifupi programu ninazozitumia kila siku ni zile zinazoniwezesha kuwasiliana kupanga shughuli na kupata taarifa kwa urahisi na kwa haraka.

Niambie kuhusu jinzi unavio sherehekea siku yako ya kuzaliwa. Kila mwaka napenda kusherekea siku yangu ya kuzaliwa kwa njia ya kupumzika, kushirikiana familia na marafiki na kufanya mambo yanayoyapenda. Kawahida uwanza kusherekea na kifamilia nyumbani, ikiwemo chakula kizuri na mazungumuzo ya furaha. Bada ya hapa mara nyingi ushirikiana marafiki kwa sherehe ndogo kuangalia filamu au kuenda kwenye afla za burudani. Pia napenda kuipokea ujumbe zawadi na pongezi kutoka kwa watu wa karibu. Jambo linaloongeza furaha na hisia ya kudhaminiwa kwa na kwa kifupi kusherehekea siku yangu ya kuzaliwa ni kupata furaha. Kushirikiana wapendwa na kujisikia maalumu.

Ujuzi gani unahitaji kuimarisha? Ujuzi ambao ningependa kuimarisha ni ule wa usimamizi wa muda wa kupanga kazi kwa ufanisi zaidi ingawa nafanya kazi vizuri mara nyingi napata changamoto ya kupanga kipaumbele cha kazi nyingi zinazofika kwa wakati mmoja pia ningependa kuimarisha ujuzi wa mawasiliano ya kitaalamu ili niweze kueleza mawazo yangu kwa uwazi zaidi ya kushughulikia wateja wenzangu na kwa urahisi zaidi zaidi ya hayo ujuzi wa teknolojia na zana mpya za kazi ni muhimu ili kuboresha utendaji wa kuongeza ufanisi kazini kwa kifupi ningependa kuimarisha ujuzi wa usimamizi kwa muda mawasiliano na teknolojia ili ubora zaidi kazini.

Unacheza na nani mara nyingi? Mara nyingi napenda kucheza na marafiki wa karibu na familia yangu. Watu hawa hunifanya nijisikie huru, kufurahia na kushirikiana kwa urahisi kwenye michezo au burudani mbali mbali. Tuna pocheza pamoja ni wakati wa kufarahia, kujenga mshikamano na kupumzika kwa kutoka shughuli za kila siku. Pia kucheza nao hunisiidia kuboresha urafiki na mshikamano wa kifamilia na kunifanya nijisikisie sehemu ya kikundi chenye furaha. Kwa kifupi napenda kucheza na watu ninawajua na nawapenda. Kwa sababu burudani pamoja nao ni msisimuko yenye furaha ya kipekee.

Je unapenda sanaa ya ainagani, napenda sanaa ya uchongaji wa uchoraji, sanaa hizi univutia kwasababu zinaonesha ubunifu, hisia na ujumbe kwanjia ya macho na rangi. Jambo ambalo linaweza kueleza mawazo au hisia ambazo maneno hayawezi kufikisha. Pia uchoraji na uchongaji hunipa nafasi ya kupumzika, kutafakari na kuonyesha vipaji vya binafsi. Mara nyingi napenda pia kuangalia sana ya kisasa au ya jadi asa ile inayo husiana na asili ya maisha ya kila siku au utamaduni wa eneo fulani. Kwa kifupi napenda sana zinazoniwezesha ubunifu hisia na mafunzo ya kimaisha kupitia rangi mchoro au mkono.

Tukio gani muhimu katika maisha yako? Tukio muhimu katika maisha yangu ni kupata kazi yangu ya kwanza. Tukio hili lina nifundisha umuhimu wa uwajibikaji ni thamu na kujitegemea. Nipa nafasi ya kutumia ujuzi niliokua, nimejifunza na kukua kitaalumu ya kibinafsi. Pia uliniongeza kujiamini kwangu na kunifanya nione thamani ya kufanya kazi kwa bidii ili kufikia malengo. Kupitia tukio hili nilijifunza kukabilia na changamoto, kufanya kazi au watu kutofauti na kupanga maisha yangu ya kwa umakini zaidi. Kwa kifupi kupata kazi ya kwanza ilikuwa atuwa kubwa ilionibadilisha na kunianda kwa kisafari ya maisha ya baadae.

Ushauri gani ungependa kumpa mtu mwingine? Ushauri ambao ningependa kumpa mtu mwingine ni kufuata ndoto zake kwa bidii lakini mpangilio wa nidhamu. Ni muhimu kuwa na malengo wazi kupanga hatua za kuyafanikisha na kushughulikia changamoto kwa utulivu badala ya kukata tamaa. Pia ningemshauri kusikiliza wengine, kujifunza kutokana na uzoefu na kudumisha uhusiano mzuri na watu wanaozungumza. Zaidi ni muhimu kujitunza hisia kimwili na kiakili ili kuwa na nguvu ya kufanikisha malengo yote. Kwa kifupi ushauri wangu ni kuwa na malengo, kufanya kazi na kwa nidhamu, nijifunze kila siku, usikate tamaa hata pale changamoto zinapojitokeza.

Unafua nguo mara ngapi kwa wiki? Mimi hufua nguo mara mbili ama tatu kwa wiki kulingana na kiasi cha nguo kilicho kusanywa. Na aina ya shughuli niliyoishiriki. Mara nyingi nguo zinapotumika kila siku hukusanywa na kufuatiwa na nguo nzito au zilizo chafuka zaidi. Hii hunisaidia kudumisha usafi, kuzuia harufu na kuhakikisha nguo zinadumu na kwa muda mrefu. Pia hujaribu kupanga, kufua ili kwa kurahisisha kazi na kutumia maji na sabuni kwa ufanisi. Kwa kifupi hufua nguo mara kadhaa kwa wiki kwa mpangilio mzuri wa kuhakisha usafi wa kila siku.

Je, umewahi kufanya yoga? Ndio nimewahi kufanya yoga mara kadhaa. Kufanya yoga kunanisidia kupumzika, kupunguza msongo wa mawazo na kuboresha mzunguko wa damu na nguvu za mwili. Pia yoga hunisaidia kuimarisha mgongo, misuli na kuboresha uthabiti wa mwili na akili. Mara nyingine hufanya sehemu ya utaratibu kwa mapumziko na kabla ya kulala ili kupata utulivu wa akili. Kwa kifupi kufanya yoga ni njia nzuri ya kudumisha afya ya mwili na akili kupumzika na kuongeza umakini wa shughuli za kila siku.

Ndoto yako kubwa ni nini? Ndoto yangu kubwa ni kujenga maisha yenye mafanikio na kitaaluma ya binafsi. Huku nikichangia maendeleo ya kijamii yangu. Nataka kuwa mtu aliye na ujuzi wa hali ya juu. Aliyejulikana kwa bidii, ubunifu na maadili mema. Na pia kuwa na nafasi ya kusaidia wengine kufanikishia ndoto zao. Zaidi, ndoto yangu ni kuishi maisha yenye furaha, usalama na usawa. Huku nikidumisha mahusiano mazuri ya familia. Marafiki na wenzangu kazini. Kwa kifupi ndoto yangu kubwa ni kukuza uwezo wangu, kikazi na kibinafsi kuleta mabadiliko chanya na kwa wengine na kufanikisha maisha yenye maana na furaha.

Je unapenda kunywaa maziwa, ndiyo napenda kunywa maziwa, maziwa hunipa nguvu na kunisaidia kudumisha afya ya mwili hasa kwa sababu yanavyorutubisho muhimu kama kalsiamu na protini. Napenda kuyanywa asubuhi au kabla kulala kwa sababu hunipa utulivu na faraja pia inaweza kuyachanganya na chai kawa au nafaka. Kwa kifupi napenda maziwa kwa sababu ni yenye afya, rahisi kupata na hunifanya nijisikie vizuri.

Unalala kwa masaa mangapi kwa kawaida. Kwa kawaida ulala masaa saba kufika nane kila usiku. Hii ni kwa sababu usingizi wa kutosha unisaidia kupumuzika mwili na kiakili, kuongeza umakini na kudumisha afya bora. Najitaidi kulala kwa wakati mmoja kila siku ili kuwa na ratiba ya usingizi thambiti na kupata nishati ya kutosha. Kwa siku hiyo naofwata pia usingizi mzuri husaidia kuhimarisha kumbukumbu kuondoa uchovu na kuwa na isia za furaha na utulivu. Kwa kifupi ulala kwa masa saba mpaka nane kila siku. Ili kuudumisha afya nishati na utendaji mzuri wa kila siku.

Mkate wa aina gani unao upenda? Napenda mkate wa kawaida wa ngano. Mkate huu ni rahisi kuliwa. Unaladha tamu kidogo na unaweza kuunganishwa na vyakula mbalimbali kama siyagi, jamu au chakula cha jioni. Pia napenda mkate wa volcano au whole wheat bread kwa sababu ni wenye afya zaidi ya kutoa nguvu na nishati kwa muda mrefu. Napenda mikate ambao ni tamu rahisi kuliwa na yenye lishe ya kutosha kwa matumizi ya kila siku.

Unapenda chakula cha haraka? Ndiyo unapenda chakula cha haraka kwa mara asa wakati wa msaongamano au wakati sina muda wakupika. Chakula cha haraka uwa raisi kuliwa kinaladha nzuri na mara nyingi hunipa nishati haraka. Hata hivyo si chakula ninachokila kila siku kuwa sababu si chakula chenye hafya kila mara. Napendelea kuchanganya na vyakula vyakawaida na na vya asili. Kwa kifupi napende chakula cha haraka kwa urahisi na latha yake. Lakini kwa uwiano ila kudumisha afya.

Unapenda kufanya nini wakati wa jua kali? Wakati wa jua kali napenda kukaa sehemu nye kifuli au kuingia ndani ili kupumzika. Mara nyingine ufurahia kawaida vinywaji baridi kama maji au jinsi ya kujifuraisha kwa shuguli za ndani kama kusoma kuangalia filamu au kucheza michezo wa ndani. Pia napendelea kuvaa nguo nyepesi na kofia ili kuepuka jua kali wakati wa nje. Kwa kifupi napenda kutumia jua kali kupumzika kulinda mwili na kufanya shuguli tulivu za ndani zinazonipendeza.

Je, unapenda kucheza michezo ya ubao. Ndiyo, napenda kucheza michezo ya ubao. Michezo hii hunifurahisha kwa sababu inahimiza akili, mbinu na mshikamano wa kikundi. Pia ni njia nzuri ya kupumzika, kuondoa msongo wa mawazo na kushirikiana na marafiki au familia. Michezo huu ambao, ubao kama chess, scrabble na monopoly hunisaidia kuboresha mkakati, ufahamu wa nambari na mawasiliano. Kwa kifupi napenda michezo ya ubao kwa sababu ni burudani na changamoto ya akili na hunifundisha ustadi wa kushirikiana na kufikiri kwa umakini.

Una wianishaje kazi na maisha ya kibinafsi. Kua na wiano kati ya kazi ya maisha na kibinafsi ni muhimu. Ni na mimi hufanya hivi kwa mpangilio mzuri nidhamu na kupanga muda wa uangalifu. Kwanza huweka mipaka ya muda nikimaliza kazi kwa siku hujaribu kutochukua kazi nyumbani isipokuwa ni dharura rula. Pili huweka ratiba ya shughuli binafsi kama muda wa familia marafiki, burudani au kupumuzika ili nisipoteze maisha binafsi kwa kazi tu. Pia hujaribu kupanga kazi kwa ufanisi ili kazi muhimu itimizwe bila kuchukua muda mwingi zaidi. Kwa kifupi kufanikisha uwiano huu wa mpangilio nidhamu na kupanga kipaumbele kati ya kazi na maisha kibinafsi.

Unatazama video wapi mtandaoni? Ninapotazama video mtandaoni huwa natumia majukwa yanayojulikana na yenye urahisi baadhi ya mahali. Ninapopenda kutazama video ni YouTube kwa video mbalimbali za elimu, burudani, muziki, mafunzo na habari. Pia ingine ni Netflix kwa filamu tamthilia na vipindi vya ubora wa hali ya juu. Pinine ni Instagram reels ama TikTok kwa video fupi za burudani, vichekesho na mtindo mbalimbali. Pia Facebooku kwa video za marafiki, vikundi na maudhui mbalimbali ya kijami.

Je, unapenda kuandika kwa mkono au kompyuta. Anapendelea kuandika kwa kompyuta kuliko kwa mkono. Kuandika kwa kompyuta kuna rahisisha uhariri, kuhifadhi maandishi na kushiriki kwa urahisi na wengine. Piyo husaidia kufanya kazi kwa haraka, kufanya marekebisho bila usumbufu na kupata vipengele vya teknolojia kama spelling check au formatting. Hata hivyo mara nyingine kuandika kwa mkono kunaweza kuwa nafaida kwa kumbukumbu au bunifu. Lakini kwa kazi ya kila siku kombyuta ni chaguo langu kwa kifupi napendelea kuandika kwa kombyuta kwa sababu ya rahisi haraka na inafanya maandishi kwa yenye mpangilio bora.

Je umewahi kufanya kazi ya kujitolea? Ndio, nimewahi kufanya kazi ya kujitolea mara kadhaa, kazi hizi ziliguza maeneo kama kusafisha mazingira, kusaidia watoto au wazee na kushiriki katika shughuli za kijamii. Kufanya kazi ya kujitolea kulinisaidia kujenga mshikamano na jamii, kujifunza ustadi mpya na kujitoa msaada wa kwa wale wanaouhitaji. Pia hufanya nijisikie kuridhika na furaha kwa sababu najua mchango wangu unachangia kitu chenye maana. Kwa ufupi ni kufanya kazi ya kujitolea ni njia ya kusaidia wengine, kujifunza na kuimarisha hisia za mshikamano na kuridhika binafsi.

Niambie kuhusu majira yako unayoyapenda. Majira nayoyapenda zaidi ni majira ya baridi kiasi. Napenda kipindi hiki kwa sababu hali ya hewa huwa tulivu, si ya joto kali wala baridi kali sana. Majira haya hunifanya nijisikie mwenye nguvu, utulivu na mwenye umakini, mzuri katika kazi na shughuli za kila siku. Pia napenda kuvaa mavazi ya wastani bila usumbufu wa jasho au baridi lolote. Majira ya baridi kiasi hunipa nafasi ya kufurahia vinywaji vya moto kama chai kutembea nje na kupumzika kwa amani. Kwa kifupi napenda majira haya kwa sababu ya nalete utulivu faraja na mazingira mazuri ya kufanya shughuli mbalimbali.

Unakula nini mara nyingi ya asubui? Mara nyingi ya asubui hula chakula rahisi na chenye lishe kama mayai toast au mkate, pamoja na chai au kahawa. Wakati mwingini ujumuisha matunda au juisi ili kupata nishati ya kutosha kuanza siku. Chakula iki husaidia kuongeza nguvu kuimarisha umakini na kuandaa mwili kwa shuguli za siku nzima. Pia huwa kina rahisi kutaharisha na kuliwa bila kuchosha muda. Kwa kifupi mara nyingi asubui ula chakula chenye lishe rahisi na kinachonipa nishati ya kuanza siku vizuri.

Unafanya nini kueka afya nzuri? Ili kutumisha afya nzuri hufanya mambo kadha muhimu kila siku kwanza ula chakula chenye lishe bora kinachojumuisha matunda boga protein vyakula vya nyuzi. Pili hufanya mazoezi ya mwili mara kwa mara kama kutembea kufanya yoga au mazoezi na nguvu ili kudumisha nguvu na mzunguko wa damu. Pia hujitahidi kulala vya kutosha angalu masaa masaba au nane usiku ili mwili na akili upumzike. Zaidi hufuata maji safi na binafsi, kunywa maji ya kutosha na kuepuka tabia hatarishi kama kula chakula chenye mafuta mengi au kutumia pombe kupita kiasi. hufanikisha afya zuri na chakula bora mazoezi usingizi na kujitunza kimwili na kiafya.

Unapenda kufanya nini na marafiki zako? Napenda kufanya mambo mbali mbali na marafiki zangu. Mara nyingi tunapenda kukaa kwa pamoja na kuzungumuza, kushiriki kwa vicheko na kubadilisha mawazo. Pia hupenda kutazama filamu au mechi, kuenda matembezini. Kula chakula kwa pamoja. Wakati mwingine hucheza michezo kwa kama mpira au mchezo ya ubao. Kufanya mambo haya pamoja hunisaidia kupumzika, kuimarisha urafiki na kuondoa msongo wa mawazo. Kwa kifupi napenda kutumia muda na marafiki zangu kwa shughuli zinazauleta furaha, mshikamano na kumbukumbu nzuri.

Unasherekea siku kuu vipi? Napenda kusherekea siku kuu kwa sherehe za kifamilia, ibada na burudani ndogo kawaida huanza kwa kutembelea mahali pa ibada au kushiriki ibada ya kidini, kisha kushirikiana na familia kwa chakula, kizuri na mazungumzo ya furaha. Badae ya hapo mara nyingi ufurahia kwa kutembea kucheza mchezo au kushirika katika shughuli za kijamii. Siku kuu pia ni fursa ya kutoa zawadi kushirikiana na marafiki na kuonyesha mshikamano wa kijamii. Kwa kifupi kusherehekea siku kuu ni changamoto ya furaha mshikamano wa familia na kushiriki. Sherehe na jamii.

Je, unatumia mfumo wa usalama wa vidole? Ndiyo, natumia mfumo wa usalama wa vidole kwenye simu na vifaa vingine. Mfumo huu ni rahisi haraka na salama kuliko kutumia neno siri la kawaida. Hutoa salama wa kuzuia watu wa sio idhinishwa kufikia data yangu. Huku pia uki rahisisha kuingia kwenye simu au programu bila kubeba neno siri. Zaidi hutumia teknolojia hii kwa uthibitisho wa malipo au programu za kibiashara mara nyingine kwa kifupi mfumo wa usalama wa na wavidole ni rahisi salama na unaongeza faraja katika matumizi ya vifaa vya kiteknolojia ama ki elektroniki.

Unapenda wanyama wa aina gani? Unapenda wanyama wa kufugwa hasaa mbwa na paka. Mbwa nawafurahiya kwa sababu ni waaminifu, walinzi wazuri na wanapenda kushirikiana na binadamu. Paka napenda kwa sababu ni watulivu, wasafi na wanauwezo wa kujitegemea. Pia napenda wanyama waasili kama ndege kwa sababu sauti ya rangi zao hunipa furaha na utulivu. Kwa kifupi napenda wanyama wanaolete urahisi, urafiki na amani katika maisha yangu ya kila siku.

Niambie kuhusu nchi ungependa kuitembelea. Nchi ambayo ningependa kutembelea ni Japani. Nchi hii inavutia kwa sababu ina mchanganiko, utamaduni wa kale na maendeleo ya kisasa, mandhari mazuri ya asili na ya kiteknolojia na ya hali ya juu. Ningependa kuona miji mikubwa kama Tokyo pia kusherehekea wakati wa maundo ya cherry blossoms na kujifunza kuhusu utamaduni za kiasili. Zaidi ningeweza kujaribu chakula cha kienyeji, kushiriki katika sherehe za jadi na kutembelea maeneo ya kihistoria. Kifupi napenda kutembelea Japani kwa sababu ni nchi yenye utamaduni wa kipekee, mandhari mazuri na uzoefu wa kipekee wa kusafiri.

Je, unapenda kusimamia au kusimamiwa? Naam, mimi ningependa sana kusimamia, unaposimamia, unafurahia kuchukua jukumu, kupanga mambo na kueleza wengine, unahisi kuridhika unapokuwa kiongozi au mtu wa kuongoza mchakato na unapenda thibiti matokeo. Kupande mduna penda kusimamiwa, unapofurahia kufuata mwangozo, kupoke usheudu na kuridhika na maamuzi ya wengine. Wakati huo, unahisi starehe na usalama chini ya mtu mwenye ujuzi wa au maamlaka. Wengi wanachanganya hizi tabia na uchaguzi wa kutegemea. Hadi ya ujuzi uliyonao njia rahisi ya kujua au kuangalia kufurahi zaidi. Chukua hatua na kuongoza kufuata na kutegemea mwongozo.